Napenda sana kucheza kandanda kwa sababu ni mchezo unaonipa furaha na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Kila ni napocheza napata nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili, kuboresha afya yangu na kujifunza nidhamu pamoja na kushirikiana na wengine kama timu moja. Zaidi ya hapo, kandanda hunifundisha subira na kujituma. Hasa tunapo kutana na changamoto uwanjani kupitia mchezo huu nimepata marafiki wengi na kujijenga ujasiri. Jambo linalo nifanya nione kandanda si mchezo tu bali pia ni sehemu muimu ya maisha yangu asanti.

Mimi nashughulikia muda mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka vipaumbele. Huwa na hakikisha ninalewa vizuri kile kinacho takikana. Kisha nagawanya kazi katika hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi kuikamilisha kwa wakati unaofaa. Pia, mimi hujitahidi kuepuka usumbufu na kutumia muda wangu vizuri. Nikiona muda unakaribia kuisha, mimi huongeza bidii na kuzingatia zaidi kazi muhimu. Ili nihakikishe namaliza kwa wakati bila msongo wa mawazo wowote.

Naam, napenda sana kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu na furaha. Kufanya kazi bustani hunifanya nijisikie karibu na mazingira na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia, kulima bustani hunifundisha uvumilivu na uwajibikaji. Inapendeza kuona mimea ikikua na kutoa mazao. Jambo linalonipa motisha na kunifanya nijivunie kazi yangu.

Naam, napenda kununua vyakula zaidi kwa sababu ni mahitaji kila siku na hunipa uhakika wa ustawi mbani. Napenda kununua matunda, mboga na bidhaa muhimu ili kuhakikisha familia yangu ina chakula cha kutosha na chenye afya. Pia, napenda kununua mavazi mara kwa mara, hasa yale yanayo nifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Kununua vitu hivi hunipa furaha na kunisaidia kupanga maisha yangu kwa mpangilio mzuri unaofaa kama mswahili jamani.

Wakati wa mgogoro na mtu, ninajitahidi kwanza kukaa mtulivu na kudhibiti hisia zangu. Huwa najua kwamba kuchukua uhasama au kuchukulia vibaya hali hiyo, haitaongeza suluisho, bali itazidisha, tatizo. Kwa hivyo, napumzika kidogo na kuzingatia kile kinachosababisha mgogoro. Nikijaribu kuona kwa uwazi kilichotokea au kuelewa hoja za pande zote mbili jamani. Baada ya hapo, najaribu kuzungumza kwa heshima na kueleza hisia zangu bila kumlaumu mtu mwingine. Hii inanisaidia kufungua mazungumuzo yenye maana na kuondoa dhana zisizo sahihi. Nasikiliza kwa makini upande zote mbili nikijaribu kutambua hisia na mawazo yao. Mara nyingi, mimi huangalia njia za suluhisho zinazofaa pande zote kama kujadiliana, kupata makubaliano au kufanya upatanisho. Mwishowe, lengo langu ni kudumisha uhusiano mzuri, kujengoa uaminifu na kuhakikisha mgogoro unatatuliwa kwa amani bila kuacha michango yoyote au hisia mbaya.

Ninaweka neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba, na alama maalum, ili iwe ngumu kutabirika. Hii inafanya kuwa vigumu kwa mtu yeyote kujaribu kufikia akaunti yangu bila ruhusa au idhini yangu pia, mimi hujiepusha kutumia neno siri moja kwa account nyingi. Kila account lazima iwe na neno siri la kipekee. Mara nyingine, mimi hutumia huduma za kuandika na kuifadhi neno siri almarufu password manager. Ili nisiwe na tatizo la kusahau. Zaidi ya hapo, mimi hubadilisha mara kwa mara na kuepuka kushiriki neno siri na mtu yeyote kuhakikisha akaunti zangu zinabaki salama na kila wakati.

Hapana la hasha sina ndege wa kufugwa nyumbani lakini napenda wanyama na ningefurahia kuwa na ndege kwa sababu ndege hao za nisaidia kujua vizuri mazingira yangu pale nyumbani pia kufuga ndege uleta uwajibikaji kama kulisha na kusafisha makazi yao kila siku ndege hao pia hunisaidia kupumzika na kutoa utulivu wa kiakili baada ya shughuli za kazi za hapa na pale jamani.

Zawadi nzuri zaidi niliyopewa ilikuwa saa ya mkononi ya kisasa, nilipokea kutoka kwa familia yangu na ilikuwa na maana sana kwangu kwa sababu siyo tu ilikuwa ya kifahari, bali pia ilionyesha upendo na kutambulika kwa juhudi zangu jamani. Kila nikivaa, hunikumbusha thamani ya zawadi na wale waliokuwa tayari kunipa. Pia nilifurahia zawadi ndogo za kihisia kama barua za shukrani au kadi za usiku wa kuzaliwa. Hizo zawadi hunipa furaha kwa sababu zinaonyesha hisia za upendo na sio ya thamani ya kifedha pekee jamani.

Naam, mimi hutoa sadaka na michango mara kwa mara. Hii ni kwa sababu ninatambua umuhimu wa kusaidia wengine na kushirikiana na jamii yangu. Sadaka aumchango hunisaidia kushiriki baraka niliyo pewa na kusaidia wale wanaohitaji msahada huu. Pia, kutoa mchango hunifundisha moyo wa kutoa na unye nyekevu. Huwa najisikia furaha na kuridhika kwa sababu najua mchango wangu unaleta mabadiliko hata kidogo katika maisha ya yule ninae msaidia.

Nataka niwe mwaminifu hapa kabisa. Sina mnyama wakufuga kwa sasa, lakini napenda sana wanyama. Ningependa kufuga mbwa kwa sababu ni mtiifu mlinzi mzuri wa rafiki kwa binadamu mbwa hunipa furaha na pia kunisaidia kulinda nyumba. Nikiwai pata mnyama wakufuga, nitamuhudumia vizuri kwa kumpa chakula, kumtunza ki afya na kumpa muda wakucheza. Naami kufuga mnyama husaidia kuhimiza upendo na huruma kwa binadamu.

Naam, naamini kwanza ni vizuri kuwasiliana wazi na kwa heshima na wenzangu. Huwa nasikiliza maoni yao, kugawa majukumu kwa uwiano, na kuhakikisha kila mshiriki anaelewa jukumu lake jamani. Pia, mimi hujaribu kuunda mazingira ya kuhimiza mshikamano, kama kushirikiana kwenye kazi ndogo ndogo, kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada, na kusherehekea mafanikio ya timu pamoja. Kwa kufanya hivyo, tunajenga uwaminifu, motisha na timu yenye nguvu inayoweza kufanikisha malengo kwa ufanisi zaidi jamani.

Napenda sana kutumia muda wangu na familia yangu kwa kufanya shughuli zinazotuleta pamoja. Mara nyingi, tunapenda kula pamoja, kuzungumza kuhusu mambo ya maisha na kushirikiana hadithi zinazotufanya kucheka na kuimarisha uhusiano wetu. Pia, napenda kutoka nao kwa matembezi au kutembelea ndugu na marafiki. Kufanya mambo pamoja hunipa furaha na kunifanya nijisikie upendo, mshikamano na amani moyoni.

Naam, ndio napenda kupiga chombo cha muziki, hasa gitaa. Kupiga gitaa hunipa furaha na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu kazini. Pia, ala hii hunirusu kueleza hisia zangu kupita muziki. Zaidi ya hapo muziki hunipa ubunifu na motisha kupiga chombo cha muziki, hunifanya njisikie huru na huongeza vipaji vyangu. Jambo linalo nifanya ni upende muziki zaidi maishani mwangu.

Ndiyo, mara kwa mara mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine. Hii ni kwa sababu ninaelewa kwamba kazi pamoja na wengine hufanikisha malengo kwa haraka na kwa ufanisi zaidi kuliko kufanya peke yako jamani. Pia, mimi hufanya kazi ya ushirikiano kunifundisha kushirikiana, kusikiliza mawaza ya wengine na kushirikiana ujuzi na mbinu tofauti tofauti. Hii huongeza ufanisi wa timu, husaidia kufanikisha miradi kwa ubora na kuimarisha mahusiano kazini wa kijamii.

Naam, napenda sana wanyama wakufuga kama mbwa na paka kwa sababu ni rafiki, watiifu na huleta furaha nyumbani. Mbwa hasa napenda kwa ulinzi na uaminifu wao. Huku paka wakipendekeza kwa utulivu na usafi wao. Jamani, pia napenda wanyama waporini kama tembo na simba kwa sababu wana nguvu na uzuri wa asili. Kuwa nao hufanya, nidhamini mazingira na umuhimu wakuwalinda ili vizazi vijavyo viendele kuwa furahia jamani.

Ndiyo, napenda sana kutumia mitandao ya kijamii mara kwa mara. Huwa natumia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu. Pia kupata habari na mambo mapya yanayovutia. Pia, mitandao ya kijamii, hunisaidia kujifunza ujuzi mpya, kushiriki mawazo, na kufurahia burudani kama video, picha na hata hadithi. Hata hivyo, mimi hujitahidi kutumia kwa kiasi na kuepuka kupoteza muda mwingi, bila maana.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo ninapenda zaidi ni ile ya kucheza na marafiki wa jirani wakati wa likizo za shule. Tulicheka sana, tukiruka na kuogelea katika mito midogo na mara nyingine tukicheza micheza ya kando ya nyumba. Kila siku ilikua na furaha na shangwe isiyo na kifani pia nakumbuka wakati familia yangu tulipokuwa tukipika nyumbani pamoja hasa wakati wa siku kuu na sherehe ndogo. Harufu ya chakula na sauti za kucheka zilijaza nyumba na kumbukumbu hizo unifanya niwe na furaha na mshikamano wa familia kila ninapozifikiria.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kutumia muda wangu na familia na marafiki. Mara nyingi, tunakusanyika nyumbani, kula chakula kizuri, kuzungumuza na kusherehekea kwa furaha. Wakati mwingine, tunacheka, kucheza mziki au kuangalia televisheni pamoja ili kukaribisha mwaka mpya kwa shangwe. Pia, napenda kutumia mwaka mpya kama fursa ya kutafakari yalio tupita na kueka malengo mapya ya maisha. Hii hunisaidea kuanza mwaka mpya kwa moyo safi, nidhamu na ari ya kufanya mambo vizuri zaidi.

Niligundua kwamba ni vyema sana kuchunguza yale tunazo shiriki mitandaoni pale ya kijamii. Huwa sijashiriki maelezo yangu ya binafsi kama namba za simu anwani au nywila kweny mitandao ya kijamii pia mimi hutumia zana za usala kama kuzuia au kuripoti akaunti zinazo nitishia pia natumia neno siri, imara na tofauti kwa kila akaunti. Nahakikisha kwamba programu na vifaa yangu viko salama wakati wowote. Kwa kufanya hivi, ni nakikisha usalama wangu mtandaoni na kuepuka matatizo yasiyo ya lazima.

Kwa desturi yangu, mimi huoga mara moja kwa siku. Hasa asubuhi au jioni kulingana na ratiba yangu, huoga hunisaidia kujisikia safi nikiwa na nguvu na tayari kuanza au kumaliza shughuli zangu za siku. Hata hivyo, kama nimefanya kazi nzito au nimekua nje kwa muda mrefu na weza kuoga mara mbili kwa siku. Kwangu, kuoga ni sehemu muhimu ya kusafisha binafsi na kujitunza kiafya jamani.

Naam mwenzangu, napenda sana kuimba. Napenda kuimba kwa sababu, hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kuimba hunisaidia kueleza hisia zangu na kupunguza msongo wa mawazo, hasaa ninapokuwa pekeyangu au nikiwa na marafiki. Pia napenda kuimba nyimbo zinazo nipendeza kwa burudani au wakati wa sherehe. Ingawa mimi sio mtaalamu, kuimba hunipa furaha na kunifanya nijiamini zaidi maishani.

Kwa desturi yangu, mimi hufanya mazoezi marambili kwa wiki. Mazoezi haya ya naeza kuwa kama kukimbia, kufanya mazoezi ya nguvu au michezo ya timu kama kandanda au mpira wa kikapu. Pia mazoezi ya mwili hunisaidia kuboresha afya kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo nikifanya mazoezi mara kwa mara, ninahisi ni kiwa na nishati, furaha na afya bora ya mwili na akili.

Kiongozi yeyote yule anapaswa kuwa na busara na heshima. Kiongozi mzuri huweza kueleza maono na malengo kwa timu yake kwa njia inayoeleweka, na kuhakikisha kila mtu anahisi kuwa sehemu muhimu ya kazi. Pia kiongozi mzuri anasikiliza wengine, anahimiza ushirikiano na kuamua kwa busara jamani. Huwa na ujasiri wa kushughulikia changamoto, uwajibikaji wa kitendo chake na moyo wa kuhimiza wenzake kufanikisha malengo ya pamoja. Sifa hizi hufanya kiongozi kuwa mfano bora na kuunda timu yenye nguvu na mshikamano.